Mimi nampenda paka, paka langu ni nyeupe. Anapenda kuchezacheza na jambo hilo lachekesha sana. Muda wowote ambao ametulia anapenda kukimbiza kimbiza wanyama wengine ambao nimewafuga. Anapenda wanyama wa pori wa kufugwa kwa sababu huwa ni jambo la kuvutia sana.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati mimi hupenda kusikiza nyimbo nikifanya kazi hizo kwani nikifanya nikisikiza wimbo nikiwa nikifanya kazi huwa anapata nime kuwa focused kwa hiyo kazi na kazi. Ninaweza kukambilisha kwa haraka.

Chumba changu ni kidogo si kubwa sana na pia si kidogo sana ni rangi nyeupe. Kitanda changu kinaridhisha lina matres kubwa, iko na matres kubwa. Nikiwa kwenye dirisha naweza kuona nje na hizo miti zilizo nje ya boma. Kitu ambacho nakipenda chumbani sana ni kitanda.